Rafiki wangu wakaribu zaidi ni mtu mwenye huruma anaeaminika na abaye tunaeza kuzungumuza mambo ya kina au hata kucheka tu bira sababu maalum anaelewa hisia zangu hata nisipo sema wazi na huwa bega kwa bega katika nyakati za furaha na changamoto tunashirikiana mawazo marengo na hata ndoto lakini zaidi yote.